Rafiki yangu wa karibu anaitwa rita na urafiki wetu ulianza katika mkutano maalumu wa kitaaluma ambao kwa mara ya kwanza ulionekana kama tukio la kawaida lakini baadaye ulibadilika kuwa mwanzo wa uhusiano wakipekee na wa kudumu tulikutana katika mazingire ya kubadilishana marifa na uzoefu lakini kilicho nivutia zaidi si mada za mkutano ule bali ni namna tulivyoelewana mara moja kana kwamba tulikuwa tunajuana kwa muda mrefu. Tangu siku hiyo, Rita amekuwa sehemu muhimu ya maisha yangu. Rafiki wa kweli ambaye amekua nami katika safari ya furaha, changamoto na ukuwaji wa kibinasi. Katika rafiki wetu, tumeshirikiana mambo mengi yanayo marisha uhusiano wetu kila siku. Tumekua tukikaa pamoja tukizungumza kwa muda mrefu, tukicheka bila sababu maalum, na wakati mwingine tukikaa kimya tukifurahia uwepo wa kila mmoja, bila shinikizo la maneno. Tumeshauriana kuhusu ndoto zetu, hofu zetu na matumaini yetu ya badae, na katika kila mazungumzo, rita hunisikiliza kwa umakini na kunielewa bila kunihukumu. Amejifunza kunijua kwa undani, anajua ninapo furahi, ninapo kuwa na huzuni, na ninapo hitaji mtu wa kunitia moyo. Kile kinacho mfanya rita kwa rafiki wa kweli ni uaminifu wake na muo wake wa dhati. Yupo nami si wakati mambo ya napo kuwa mazuri, bali pia katika nyakati ngumu ambapo ninahitaji faraja na msaada amekua bega la kuegemea, sauti ya kunipa matumaini na nuru katika wakati wa giza. Ananipa nguvu ya kuendelea pale ninapo jisikia saifu na huu nikumbusha thamani yangu pale ninapo jisahau. Urafiki wetu haujajengwa juu ya manufaa au maslahi binafsi. Bali juu ya upendo wa kweli, heshima na kujali ustayi wa kila mmoja. Zaidi ya hilo, tumeshirikiana shughuli mbalimbali ambazo zimeimarisha husiano wetu. Tumekua tukihuhudhuria matukio pamoja, kusaidiana katika majukumu na kusherehekea mafanikio madogo na makubwa. Kila hatua tunayopige pamoja inaongeza kumbukumbu nzuri na kufanya urafiki wetu, uwe imara zaidi. Rita hunifanya nijisikie kukubalika jinsi nilivyo. Hunihimiza kuwa mtu bora zaidi na huni pa nafasi ya kuwa mimi bila uoga wala kisingi zio. Kwa upande wangu, kuwa rafiki wa kweli kwa rita, kunamaanisha kuwa tayari kusikiliza, kusaidia na kuwa nae bila masharti. Ninajitahidi kuwa mtu anayemuelewa, anaye mheshimu, na anaye simama nae katika kila hali. Urafiki wetu ni wa pande zote ambapo kila moja hutoa na kupokea kwa upendo na uaminifu. Tumekubaliana katika mambo mengi na pia kutofautiana kwa heshima. Jambo linalo onesha ukumavu na uthabit wa mahusiano yetu. Kwa ujumla urafiki wangu na Rita ni zawadi ya thamani kubwa katika maisha angu. Kukutana nae katika mkutano ule kulikuwa mwanzo wa safari iliyo jaa hisia mafunzo na kumbukumbu zisizo sahaulika Rita kwangu si rafiki tu bali ni dada wa moyo mshirika wa maisha na mtu anaye nikumbusha kila siku maana halisi ya urafiki wa kweli. Nina thamani sana uwepo wake na nina imani kuwa urafiki wetu utandelea kukua na kudumu kwa muda mrefu ukiwa chanzo cha furaha na nguvu katika maisha yetu.

Katika kazi yangu, ninazingatia kwa makini sana namna ninavyo shugulikia wateja. Kwa sababu, ninaamini kuwa mteja ndiye msingi na mhimili wa mafanikio ya huduma au biashara yoyote. Kila ninapo kutana na mteja, ninajitahidi kumpokea kwa heshima, ukarimu na tabasamu. Nikitambua kuwa mawasiliano ya kwanza huwacha alama ya kudumu. Nina hakikisha nasikiliza kwa makini mahitaji, maswali au changamoto za mteja bila kumkatiza kwa kuwa kusikiliza ni hatua ya kwanza ya kuelewa na kutoa huduma inayo kidhi matarajio yake. Zaidi ya kusikiliza, nina zingatia mawasiliano yalio wazi na ya kweli na yenye heshima. Ninapotoa maelezo kuhusu bidhaa au huduma nafanya hivyo kwa lugha rahisi inayoeleweka. Nikiepuka misamiati tata ambayo inaweza kumchanganya mteja lengo langu ni kumuwezesha mteja kufanya maamuzi sahihi kwa kuzingatia taarifa sahihi na kamili. Pale ambapo mteja ana mashaka au hofu ninachukua muda kumhakikishia na kumjibu maswali yake kwa uvumilivu na uaminifu. Katika kushugulikia changamoto au malalamiko ya mteja, ninatumia mbinu ya utulivu na busara. Ninaamini kuwa kila malalamiko ni fursa ya kujifunza na kuboresha huduma. Badala ya kujitetea na kumlaumu mteja, ninamsikiliza kwa makini, ninakubali pale ambapo kuna makosa na ninachukua hatua za haraka za kutafuta suluhisho linalofaa. Nina hakikisha mteja anahisi kuthaminiwa na kuheshimiwa. Hata pale mambo yanapo kuwa hayajaenda kama ilivyo tarajiwa haidha ninajitahidi kudumisha uaminifu na wazi katika mahusiano yangu na wateja. Ninatekeleza ahadi ninazo toa na ninapo kuwa na changamoto ya kutimiza huduma kwa wakati. Nina wasiliana mapema ili kumfahamisha mteja. Hii husaidia kujenga imani na uhusiano wa muda mrefu. Kwangu mteja si mtu wa kuhudumiwa maramoja tu. Bali ni mshirika ambaye anapaswa kuthaminiwa na kuheshimiwa kwa muda wote. Pia ninathamini sana utofauti wa wateja na ninaheshimu mitazamo, tamaduni na mahitaji ya utofauti. Ninajitahidi kuwahudumia wote kwa usawa bila upendeleo. Nikitambua kuwa kila mteja ana matarajio yake binafsi kwa kufanya hivyo, ninahakikisha kila mteja anapata huduma inayo lingana na mahitaji yake, jambo linalo ongeza kuridhika na uaminifu wao kwangu au tasisi ninayo hudumia. Kwa ujumla, jinsi ninavyo shugulikia wateja inaongozwa na misingi ya heshima, uaminifu, mawasiliano bora na kujituma. Ninaamini kuwa huduma bora kwa wateja haimalizii kwenye kutoa bidhaa au huduma. Bali ni katika kujenga uhusiano wa kudumu unaotegemea kudhaminiana na kuheshimiana. Kupitia mtazamo huu, ninajitahidi kuhakikisha kila mteja anaondoka akiwa ameridhika, akihisi kudhaminiwa na akiwa na imani ya kurejea tena.

Majira ninayopenda zaidi ni majira ya vuli. Kwa sababu huleta utulivu wa kipekee na mabadiliko mazuri katika mazingira yanayonizunguka. Katika kipindi hiki hali ya hewa huwa ya wastan siya joto kali wala baridi kali. Jambo linalofanya nijisikie huru na mwenye faraja katika shugli zangu za kila siku. Katika majira haya, mimi hupenda kutumia muda mwingi nikitembea nje, nikifurahia hewa safi na utulivu wa mazingira. Mara nyingi mimi huchukua matembezi ya asubuhi au jioni. Nikitafakari kuhusu maisha na mipango yangu ya badaye. Pia napenda kusoma vitabu au kusikiliza mziki nikiwa mahali tulivu. Kwa sababu majira ya vuli, hunipea nafasi ya kujitafakari na kujielewa zaidi. Zaidi ya shugli hizo, majira ya vuli huu nifanya nijisikie karibu zaidi na asili, na nafurahia utaratibu wa maisha unao kuja na majira haya. Ninajisikia mwenye shukrani, mtulivu na mwenye matumaini mapya. Kana kwamba majira haya ya nanikumbusha umuhimu wa mabadiliko na kukubali hatuwa mpya za maisha. Kwa ujumla, majira avuli, kwangu situ kipindi cha mwaka, bali ni wakati wa utulivu, uzuri na maeleano ya kihisia, unaonifanya nijisikie hai na mwenye furaha ya ndani.